Mimi hufanya mazoezi zaidi asubuhi na nina sababu zangu ambazo zinafanya nijisikie vizuri na nimeridhika kabisa na taratibu hiyo. Asubuhi kuna utulivu wa pekee, hewa iko safi na mazingira bado hayajachangamka sana. Wakati huu akili yangu huwa tulivu, sina mawazo mengi na mwili wangu bado haujachoka na shughli za siku. Hilo hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu, nikiwa na mwelekeo mzuri na nikiwa na hali ya kuridhika moyoni. Asubui ninapoamka napenda kuanza taratibu nachukua muda kidogo kupumua, kunyoosha mwili, alafu naingia kwenye mazoezi mepesi kabla ya kuenda kwenye mazoezi makubwa. Mazoezi ya asubui hunifanya nihisi kama nimeamsha mwili wote kuanzia kichwa hadi miguu. Mapigo ya moyo yanapoongezeka polepole nahisi damu ikizunguka vizuri na mwili unapata joto la asili. Hali hiyo hunipa hisia ya uhai na utayari wa kukabiliana na chochote kitachokuja siku nzima. Kitu kingine ninachokipenda sana kuhusu mazoezi ya asubuhi ni nidhamu Unapojizoesha kuamka mapema na kufanya mazoezi Unajenga tabia ya kujismamia Hata siku ambayo usingizi umekua mzito Ukijua una ratiba ya mazoezi Unajilazimisha kuinuka Baada ya hapo, siku mzima hujisikia kama tayari umeshashinda changamoto moja muhimu hiyo hunijengea kujiamini na kunifanya nijiheshimu zaidi mazoezi ya asubuhi pia hunisaidia kisaikolojia Nahisi mawazo yanakua safi, msongo wa mawazo unapungua na moyo unakua mwepesi Kuna wakati nikienda kufanya mazoezi, akili yangu inakua na maswali au mawazo mengi Lakini baada ya kumaliza nahisi kama kila kitu kimekaa sawa mawazo yanapangwa, hisia zinatulia na nafasi inakua na amani huo utulivu hunisaidia kuwasiliana vizuri na watu na kufanya maamuzi kwa utulivu siku mzima Pia, asubuhi kuna ukimya ambao ni mzuri sana kwa mazoezi Hakuna kelele nyingi, hakuna haraka za watu wengi, na hata mazingira yanakua ya kuvutia zaidi. Ukifanya mazoezi nje, unasikia sauti za asili kama upepo, ndege na bahari kama iko karibu. Hali hiyo hunifanya nijisikie karibu na mazingira na hunipa furaha ya ndani ambayo si raisi kupata wakati wa mchana au jioni. Kwa upande wa afya, mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuthibiti usingizi wangu. Nikiwa nafanya mazoezi mapema, usiku hulala vizuri na kuwa utulivu. Mwili unakua umechoka kwa njia nzuri, si uchovu wa msongo bali uchovu ya afya Pia hamu ya kula inakua sawa, na nahisi mwili unafanya kazi kwa mpangilio mzuri mfumo wa mwili unaonekana kufuata ratiba ambayo inaniweka katika hali ya uwiano Hata hivyo, si kwamba sipendi mazoezi ya jioni kabisa Kuna siku ambazo majukumu ya asubuhi yanakua mengi au hali ya mwili unaitaji kupumzika zaidi asubuhi siku kama hizo, kufanya mazoezi jioni kuna chaguo zuri mazoezi ya jioni yana ladha yake pe pia baada ya siku ndefu. Kufanya mazoezi hunisaidia kutoa uchovu wa akili na mwili ni kama njia ya kuachilia mzigo wa siku nzima. Mazoezi ya jioni yanaweza kuwa mazuri hasaa kwa watu wanaopata nguvu zaidi baadaye. Kuna ambao miili yao inakuwa tayari zaidi kufanya kazi nzito jioni kuliko asubui. Wakati huo misuli inaweza kuwa tayari imepata joto kutokana na shugli za siku Hivyo mazoezi yanaweza kuhisi mepesi kidogo Pia, jioni unaweza kufanya mazoezi bila haraka sana Ukijua hakuna majukumu makubwa yanayofuata Lakini kwangu mimi binafsi Asubui bado inabaki kuwa chaguo langu kuu Ninapenda hisia ya kuanza siku nikiwa tayari Nikiwa na nguvu na nikiwa na mtazamo mzuri mazoezi yanakuwa kama msingi wa siku yangu Yakinikosa nahisi kama kuna kitu muhimu kimeachwa Hata kama siku itakua ngumu, bado najua nilianza vizuri Kitu kingine kinachofanya nipende asubuhi ni kwamba huwa sina visingizo vingi jioni mara nyingi kuna mambo mengi yanayoweza kujitokeza, uchovu, wageni au hamu ya kupumzika Asubuhi, kabla ya yote hayo, ni rahisi zaidi kujipa muda wako mwenyewe huo muda wa asubuhi huwa ni wangu kabisa, bila kuvurugwa mazoezi kwangu sio tu kuhisi mwili bali pia ni kuhusu akili na roho wakati wa asubuhi ninapofanya mazoezi nahisi kama ninajiandaa sio tu kimwili bali pia kihisia na kiakili nahisi kama najiweka sawa kwa siku na hilo hunipa furaha ya ndani ata mazoezi mepesi kama kutembea kunyoosha mwili au kufanya mazoezi ya pumzi huniletea tofauti kubwa kwa ujumla ninaona mazoezi kama sehemu ya maisha yangu si kama mzigo iwe ni asubuhi au jioni muhimu ni kuyafanya kwa moyo mzuri na kwa uwiano Lakini kwa upande wangu, asubui inanipa kila ninachokiitaji zaidi utulivu, nguvu, nidhamu na mwanzo mzuri wa siku Ndiyo maana mara nyingi utaniona nikichagua kufanya mazoezi asubui Nikiwa na tabasamu, nikiwa na amani, na nikiwa tayari kuikabili siku kwa furaha.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali lakini hasa vile vinavyonipa maarifa ya kina vinavyonifanya nifikirie na vinavyonigusa moja kwa moja katika maisha ya kila siku kusoma kwangu sio jambo la kulazimisha ni sehemu ya maisha yangu ni kama mazungumzo ya utulivu kati yangu na mwandishi Kila kitabu ninachosoma huwa na nafasi yake muda wake na sababu yake kwanza kabisa napenda sana vitabu vya maarifa ya maisha hivi ni vitabu vinavyozungumzia namna ya kuishi, namna ya kujitambua, kujenga nidhamu, uvumilivu na mwelekeo wa maisha. Vitabu vya aina hii hunisaidia kujiangalia ndani yangu, kujiuliza maswali na kurekebisha pali ninapoona kuna haja. Si vitabu vya kuniamrisha nifanye nini, mbali vinanionyesha mtazamo tofauti wa maisha. Halafu mimi nachukua kila kinachonifaa Napenda vitabu vinavyonifanya nitulie, nifungue akili na nione maisha kwa upana zaidi Pia napenda vitabu vya historia na simulizi za kweli kusoma historia hunifanya nielewe dunia ilipofika hapo ilipo sasa Ninapenda kujua watu walioishi vipi zamani, walipitia changamoto gani na walizitatua aje hadithi za kweli hunigusa sana kwa sababu zinanionyesha kuwa maisha hayakuwa mepesi kwa waliotangulia Lakini bado walipambana Hilo hunipa moyo na kunifanya nione kuwa changamoto nilizonazo ni sehemu ya safari ya maisha. Si jambo la ajabu. Pia napenda vitabu vya falsafa kwa mtazamo mwepesi. Si vile vya maneno magumu sana. Mbali vile vinavyojadili maswali ya msingi wa maisha. Maana ya maisha, furaha ni nini, binadamu ni nani, na tunapaswa kuishi vipi pamoja. Vitabu hivi hunifanya nikae kimya, nifikirie kwa kina, na wakati mwingine nirudie ukurasa mmoja marakadhaa Napenda vitabu vinavyonifanya nisiharakishe majibu mbali nikubali kuwa baadhi ya maswali hayana majibu ya haraka haina nyingine ninayopenda ni riwaya hasa riwaya zenye maudhui ya kina riwaya nzuri hunipeleka kwenye dunia nyingine kabisa Napenda hadithi zenye wahusika halisi wenye hisia, makosa na matumaini Kupitia riwaya naweza kujifunza mengi kuhusiana na mahusiano ya binadamu mapenzi, maamuzi na athari zake riwaya hunipa nafasi ya kuona maisha kwa macho ya mtu mwingine Jambo linalonisaidia kuwa na huruma na uelewa zaidi kwa watu Napenda pia vitabu vinavyozungumzia utamaduni na jamii vitabu hivi hunisaidia kuelewa jinsi jamii vina zinavyo fikiria kuishi na kuwasiliana Ninavutiwa sana na vitabu vinavyoelezea mila desturi, lugha na mabadiliko ya jamii kadri muda unavyo pita kusoma vitabu vya aina hii hunifanya niheshimu tofauti za watu na kutambua kuwa kila jamii inanamna yake ya kuona dunia Kwa upande mwingine, napenda vitabu vya kujifunza ujuzi fulani hasa vile vinavyo eleza mambo kwa lugha rahisi na kwa vitendo Si vitabu vya kukariri, mbali vile vinavyuoakupa mwanga wa kuelewa jambo na kulifanyia kazi Napenda vitabu vinavyokufanya usome halafu ujiulize naweza kutumia nini hivi kati maisha yangu aina hii ya kusoma hunifanya nijisikie kama ninakuwa hatua kwa hatua kusoma kwangu hakuishi tu kwenye mada moja Kuna nyakati napenda kusoma vitabu vizito Vinavyohitaji umakini mkubwa na kuna nyakati napenda kusoma vitabu nyepesi vya kufurahisha akili huwa nachagua kitabu kulingana na hali yangu ya akili na moyo kama nataka utulivu Nachukua kitabu kinachotulia kama nataka kuchochea kifikra Nachukua kitabu kinachouliza maswali mengi Napenda pia sana vitabu vinavyoandikwa kwa lugha yenye mtiririko mzuri lugha kwangu ni muhimu sana Kitabu kinaweza kuwa na ujumbe mzuri Lakini kama lugha yake haina uhai hunichosha Napenda ya maandishi yanayo tiririka kama mazungumza ya kawaida yanayo kufanya uendelee kusoma bila kulazimika lugha nzuri hunifanya nijisikie karibu na mwandishi Kana kwamba tunazungumza ana kwa ana kusoma vitabu hunipa furaha ya kipekee ni muda wangu binafsi, muda wa ukimya, muda wa kujitafakari Ninapokuwa nasoma nasahau kelele za dunia nasahau haraka za maisha na kuwa hapo tu na mawazo yangu huu ni wakati ninaoheshimu sana Si lazima nisome kwa muda mrefu sana kila siku Lakini hapo hupata nafasi kusoma kwa umakini na kwa moyo wote Kuna pia vitabu ambavyo huvisoma Si mimi kuvisoma Yaani vinanifanya nijione ndani yake Vinanifanya nikumbuke mambo niliyopitia maamuzi niliyoyafanya na mwelekeo ninaouchukua vitabu vya aina hiyo huniacha na athari hata baada ya kumaliza kusoma Wakati mwingine, wazo moja tu kutoka kwenye kitabu linaweza kunikaa kichwani kwa muda mrefu sana Kwa ujumla, napenda vitabu vinavyo niongezea kitu ndani yangu liwe ni maarifa utulivu msukumo au uelewa mpya.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya maziwa ni kinywaji kinachonipa faraja, utulivu na furaha ya ndani siipendi kwa sababu ya ladha tu Bali sababu ya hisia ninazopata kila ninapokunywa. Chai imekua sehemu ya maisha yangu kwa muda mrefu na kila nikinywa nahisi kama ninarudi kwenye hali ya utulivu na urahisi wa maisha. Kwa nini napenda chai ya maziwa ni kwa sababu ina ladha ya wastani Si kali sana wala si nyepesi kupita kiasi mchanganyiko wa chai na maziwa hunipa ladha laini ambayo inateleza vizuri kooni Inanipasha moto, inanipa nguvu ya taratibu na inanifanya nijisikie niko sawa Sihitaji kuongeza vitu vingi chai yenyewe inatosha kuniridisha Mara nyingi nakunywa chai asubuhi Asubuhi ni wakati ninoapenda sana kwa sababu kuna ukimya na hewa iko safi. Nikiamka sipendi kuharakisha mambo Nachukua muda wangu, nakaa kimya halafu nikinywa kikombe cha chai huu ni mwanzo mzuri wa siku kwangu. Chai hunisaidia kuamka taratibu, kuandaa akili na kujiweka tayari kwa shughuli za siku. Kuna pia nyakati za mchana ambapo nakunywa chai. Hasa pale ninapohisi akili imechoka au mawazo yamekuwa mingi. Kikombe cha chai hunisaidia kupumzisha akili na kunirudisha kwenye hali ya umakini. Si lazima iwe chai kali, hata chai ya kawaida inanitosha. Wakati huo, chai inakua kama mapumziko mafupi kati ya shughuli. Jioni pia ni wakati muhimu wa chai kwangu Baada ya siku ndefu, kikombe cha chai kinanisaidia kufunga siku kwa utulivu. Nakaa chini, nikiangalia mambo ya siku, nikiyapita pole pole. Chai hunifanya nijisikie nimeachelia mzigo ya siku. Hata kama siku imekuwa na changamoto, chai hunipa nafasi ya kupumua tena kuhusu ni nani aliyenielezea au kunitambulisha zaidi kwenye kinywa hiki ni mazingira niliyokulia na watu walio kuwa karibu nami kuona watu wakinywa chai, wakikaa pamoja, wakizungumza kwa utulivu, kulinifanya nione chai kama kinywaji cha ukaribu na amani. Taratibu nikajenga mazoea yangu mwenyewe ya kunywa chai na ikawa sehemu ya maisha yangu. Baada ya kunywa chai, nahisi utulivu na furaha ndogo ya ndani. Mwili unapata joto, akili inatulia, na moyo unakuwa mwepesi. Sihisi mzigo wala haraka, nahisi kama mambo yako sawa kwa wakati huo. Hisia hiyo ya thamani sana kwangu kwa sababu inanisaidia kubaki kwenye hali ya sasa bila wasiwasi mwingi. Pia chai hunifanya nijisikie nimeunganishwa na watu hata kama kina, ninakunywa peke yangu. Bado kuna hisia ya ukaribu. Ni kama chai inabeba kumbukumbu za mazungumzo, vicheko na ukimya mzuri wa kukaa na mtu bila kuzungumza sana. Hiyo inanipa furaha ya aina yake Ingawa kuna vinywaji vingine kama kahawa au juisi chai bado inabaki kuwa chaguo langu la kwanza kahawa wakati mwingine inaweza kuwa kali kwangu, na juisi mara nyingi hunipa hisia ya baridi. Lakini chai inanipa uwiano na utofauti. Inaweza kuunywea wakati wawote katika hali yoyote bila kunisumbua. Kwa ujumla, kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya maziwa kwa sababu inanipa zaidi ya ladha. Inanipa muda, utulivu na hisia ya kuridhika. Kila kikombe cha chai kinanipa nafasi ya kusimama kidogo, kupumua na kufurahia wakati uliopo. Ndiyo maana mara nyingi sana nikikaa kimya na tabasamu dogo, chai iko karibu nami, inanifaa nijisikie niko nyumbani kabisa.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu na ninapo kisema chakula kitamu simanishi tu chakula chenye ladha kali Bali chakula kinacho niridhisha moyoni Kinacho nifanya nijisikie vizuri na kinacho kinacho nipa furaha ya ndani. Chakula kwangu ni zaidi ya kushiba tumbo ni uzoefu ni hisia ni kumbukumbu na ni muda wa kujitunza. Napenda chakula kinachopikwa kwa utaratibu, Kwa subira na kwa mapenzi. Chakula kinapopikwa vizuri ladha yake huonekana hata kabla huja kila. Harufu yake hujaa hewani na tayari akili inaanza kufurahia. Ninapokaa kula chakula kitamu napenda kukila taratibu, nikisikiliza ladha zake, nikifurahia kila tonge. Sifurahi kula kwa haraka napenda kula kwa utulivu nikiwa nimekaa vizuri, akili ikiwa imetulia. Chakula kitamu kwangu kinaweza kuwa rahisi sana, si lazima kiwe cha gharama kubwa au chenye viungo vingi. Wakati mwingine chakula cha kawaida kabisa, kilicho pikwa vizuri, kinaweza kunipa furaha kubwa kuliko chakula cha kifahari. Muhimu kwangu ni uwiano wa ladha, usafi wa chakula na namna kinavyonifanya nijisikie baada ya kula. Napenda chakula kinacho niletea hisia ya nyumbani. Kuna vyakula ambavyo, unapokula unahisi faraja fulani, kana kwamba uko mahali salama. Hata kama siku imekuwa ndefu au yenye changamoto, chakula kitamu kina uwezo wa kubadilisha hali ya moyo. Kinaweza kukufanya utabasamu bila kujua au kufanya ukae kimia kwa furaha Kuna nyakati napenda kula chakula chenye ladha laini kisicho na pilipili nyingi Kinachotulia tumboni na kuna nyakati napenda chakula chenye ladha zaidi Kinacho changamsha ulimi na kunifanya nijisikie hai. Hiyo inategimia hali ya siku na mwili unavyo hisi Napenda kusikiliza mwili wangu Kuhupa kile unachohitaji kwa wakati huo Chakula kitamu pia kinahusiana sana na wakati wa kula. Kula chakula kizuri ya asubuhi unanipa mwanzo mzuri wa siku. Kula chakula kizuri mchana kunanipa nguvu ya kuendelea. Kula chakula kizuri jioni kunanipa utulivu wa kufunga siku. Kila wakati una ladha yake na chakula kina nafasi yake malumu katika nyakati hizo. Napenda pia chakula kinacholiwa pamoja na watu kwa sababu ladha huongezeaka unapokula na wengine. Mazungumzo, vicheko na ukaribu hufanya chakula kionekane kitamu zaidi. Lakini pia napenda kula peke yangu wakati mwingine. Kula peke yangu hunipa nafasi ya kuzingatia chakula chenyewe, ladha yake na hisia zinazonijia. Hua pia ni muda wa kujitunza. Chakula kitamu hunikumbusha kumbukumbu nyingi. Kuna vyakula vinavyo ni rudisha kwenye nyakati fulani za maisha, kunikumbusha furaha, utulivu au hata mafunzo niliyopitia. Hiyo inanifaya niheshimu sana chakula. Sioni chakula kama kitu cha kawaida tu bali kama sehemu ya safari ya maisha. Baada ya kula chakula kitamu, nahisi kuridhika, mwili unakuwa na nguvu, akili inatulia, na moyo unakua mwepesi. Sipendi kuula kupita kiasi. Napenda kula kiasi kinachonitosha. Hiyo hunifanya ni jisikie vizuri zaidi na kunipea amani. Chakula kinapo kuwa kizuri na kimekulwa kwa kiasi, matokeo yake ni mazuri sana. Napenda pia chakula kinachonifanya nijisikie nimejaliwa. Kuna hisia shukrani inayo kuja unapo kula chakula kitamu kwa utulivu. Unatambua kuwa ni baraka na hilo linakuletea karibu zaidi na hali ya kuridhika hisia hiyo hunifanya nijisikie jisikia mwenye furaha hata bila sababu kubwa Kwa ujumla, napenda kula chakula kitamu kwa sababu kunanigusa katika ngazi nyingi Kinagusa mwili, akili na hisia. Kinanipa nguvu, utulivu na furaha Ninapokula chakula kitamu, nahisi kama nimejipa zawadi mdogo Zawadi ya kujidhamini na kujipenda Ndiyo maana, kila ninapopata nafasi ya kula chakula kitamu kwa utulivu Nafanya hivyo kwa furaha, nikiwa na tabasamu, na nikiwa nimejaa amani.

Ndiyo, nasoma gazeti, na kusoma gazeti kwangu ni tabia nilioijenga taratibu mbaka ikawa sehemu ya maisha yangu ya kawaida Si kuamba kila siku lazima nisome ukurasa bada ya ukurasa bila kukosa Lakini napenda kuwa na mawasiliano ya karibu na habari, tarifa na mambadiliko ya nayotokea katika jami na dunia kwa ujumla gazeti unipa hisia ya kuwa karibu na uwalisia wa maisha Mara nyingi napenda kusoma gazeti ya subuhi, wakati akili bado iko tulivu na mazingira yako kimya Asubi ni wakati mzuri sana wa kusoma kwa sababu bado hujajazo na kelele za siku. Nikika na gazeti na soma pole pole bila haraka. Nikijaribu kuelewa kilichoandikwa badila kupitisha macho tu. Huo muda unisaidia kwanza siku nikiwa na uelewa wakinicha waendelea. Napenda gazeti kwa sababu linanipa habari halisi na zilizo pangwa. Tofauti na kusikia habari kwa vipande vipande. Gazeti linanipa picha kamili na uweza kusoma habari za kitaifa, kijamii, kichumu na hata burudani zote zikiwa zimepangwa kwa mpangilio naweleweka Hilo unisaidia kupanga mawazo yangu na kuelewa mambo kwa mtazamo mpana sehemu ninazo penda zaidi kwenye giziti ni abari za jamii na maisha kila siku Napenda kusoma mambo yanayogusa watu wa kawaida Changamoto wanazopitia, mafunikio yao na jinsi wanavyo kabiliana na maisha abari za aina hii unifanya nijisikie karibu na watu Hata wali nisiwa wajua moja kwa moja unifanya nitambue kuwa siko peke yangu katika safari ya maisha Pia napenda kusoma makala na maoni yanayoandikwa na wandishi tofahuti Hapo ndipo ninapopata nafasi ya kuwa mitazamo mbali mbali Si kila ninacho soma nakubaliana nacho Lakini napenda kusoma ili kwelea watu na fikiri vipi makala unifanya nifikirie Nihoji na wakati mingine nibadilishe mtazamo wangu Hilo ni jambo muhimu sana kwangu Gaziti pia unisaidia kukuza lugha na mawasiliana kusoma mandishi yaliopangwa vizuri unisaidia kujifunza maneno mapia, misemo na namna ya kuwasilisha wazo kwa uazi. Hata kama nasoma kwa jili ya abari, bado napata faida ya lugha, hilo unifaya najisikia vizuri ni napu zungumza au kueleza mawazo yangu. Kuna wakati napenda kusoma gazeti kwa utulivu kabisa, bila kuzungumza na mtu, bila kuangalia simu, ni kama mazungumzo ya kimya kati yangu na mandishi. Na ima katika hali hiyo, naisi kama kili yangu inafanya kazi vizuri zaidi, ninasoma, nafikiri na wakati mingine nasimama kidogo kutafakari nilicho somo Sio lazima kilabari inifurahishi, kuna bari zinazo huzunisha, zinazo tia mawazo, au zinazohitaji uvumulivu Lakini hata hizo napenda zikuzisoma, kwa sababu ni sehemu ya ulawalisia gazeti halinyonyeshi dunia nzuri tuu, bali pia pichangamoto zilizopo Hilo hunifanya niwe na uwelewa wa kina na kunisadia kuwa mtu mwenye huruma zaidi. Wakati mwingine nasoma gazeti kwa vipande, si lazima kuwa kumfululizo. Na weza kusoma kichwa habari, alafu nikaingia kwa undani badaye, au nasoma sehemu moja leo, nyingine kesho. Hilo unifanya ni jisilazimishe, bali nifuraie mchakato wa kusoma. Kwangu, kusoma gazeti si mashindano ni safari. Napenda pia gazeti kwa sababu lina kumbu kumbu. Habari za leo zitakua historia ya kesho. Unapo ya soma magazeti ya zamani, unaona jinsi mambo ya livyokuwa ya livyo badilika na tuliko fika Hilo unipa mtazamu wa muda mrefu wa maisha na maendelewe jamii kusoma magazeti unisaidia pia kuwa mshiriki mzuri wa mazungumzo Nikizungumza na watu napata mambo ya kujadili siku kwa kujionyesha bali kwa kubadilisha na mawazo inanisaidia kusikiliza wengine vizuri zaidi Kusabu ni na msingi wa kuelewa nachokizungumza Kuna nyakati napenda kusoma magazeti nikiwa na kinyuaji Nikikaa vizuri mahali tulivu mchanganyiko wa kusomo na utulivu unipa furaha ya kipeke ni muda ninaowaishimo kwa sababu ni muda wa kuchichenga na kuchitunza kiakili Kwa ujumla na soma gazeti kwa sababu lila nifanya nijisikie nimeunganishwa na dunia Lila nipa habari, marifa na mtazamo Lilanisaidia kuelewa jami, watu na changamoto za maisha kusoma gazeti unifanya nijisikia nipo macho, nipo hai na nipo tayari kuelewa zaidi Hata kama teknolojia imeleta njia nyingi za kupata abari gazeti bado lina nafasi yake kwangu lina utulivu wake lina mpangilio na lina heshima fulani ninapolisoma na hisi kama nachukua muda wa kusikiliza dunia kizungumuza kutaratibu na minikisikiliza kwa makini Nikiwa na furaha na mani moyoni.

Wazo zuri nililo nalo leo Nikuishi siku ya leo kwa utulivu na kwa ungalivu bila kujibebesha mzigo mingi ya jana na wala wasiwasi wa kesho Leo ninajiona nikiwa katikati Hali nzuri ya akili nikiwa na mwanga fulani ndani yangu unaonifanya nione siku kama nafasi mpya Si kama mzigo Wazo hili linanipa amani na kunifanya nihisi furaha ya kawaida ile furaha ya kuwa hai tu Leo ninafikiria sana juu ya dhamani ya muda muda ni kitu ambacho hakirudi, lakini mara nyingi tunautumia bila kufikiri Wazo langu zuri leo ni kutumia muda kwa makusudi, kufanya kile ninachokifanya kwa umakini iwe ni kuzungumza, kusoma, kupumzika au kufanya kazi ndogo ndogo Ninapotilia maanani kile ninachofanya nahisi kama maisha yanakuwa na ladha zaidi Hakuna haraka, hakuna presha na mwendo wa taratibu unaoniridhisha Wazo lingine zuri nililo nalo leo ni kujipa nafasi ya kupumua Sio kila wakati lazima mtu awe bizi au afikirie mambo mazito Leo naona umuhimu wa kukaa kimya kidogo husikiliza sauti za kawaida na kuruhusu mawazo yapite bila kuyakamata yote Hali hio hunipa tulivu wandani na kunifanya nihisi nipo sawa jinsi nilivyo Leo pia naweza juu juu ya shukrani kwa mambo madogo Kuna vitu vidogo sana ambavyo mara nyingi tunavipuuza Lakini vinamchango mkubwa katika furaha yetu kuwa na afya, kuwa na nafasi ya kukaa kwa amani kuwa na uwezo wa kufikiria na kuzungumza, haya yote ni mambo makubwa wazo langu zuri leo ni kuyatambua na kuyathamini bila kusubiri tukio kubwa litokee Ninawaza pia juu ya kuwa mpole kwa nafsi yangu Kuna siku ambazo mtu hujilaumu sana, hujioni hafai au hafanyi vya kutosha Leo nimechagua wazo la kujielewa zaidi, kujikubali pale nilipo, kujua kwamba kukosea ni sehemu ya maisha na kwamba kila hatua ndogo ina maana Hilo linanipa amani na kunifanya nijisikie huru zaidi Wazo jingine zuri leo ni kuwasilia liena kukupoli na wengine maneno yana nguvu sana Leo naona umuhimu wa kuchagua maneno yanwayojenga, yanayotuliza na yanayoleta mwanga kwa mwingine Hata mazungumzo mafupia yanaweza kumfanya muta ajisikie vizuri Wazo hili linafanya niwe makini zaidi ya namna ninavyoongea na kusikiliza Leo pia nawaza juu ya kujifunza kitu kidogo hata kama ni mawazo moja tu jipya Si lazima kujifunza jambo kubwa au gumu, hata kuelewa mtazamo mpya au kugundua njia rahisi ya kufanya jambo, ni maendeleo, wazo langu zuri leo ni kuacha akili iwe wazi, isikatae kujifunza kwa sababu tu jambo linaonekana dogo, ninapokaa kimya Nawaza juu ya amani ya ndani amani haimanishi kukosa matatizo Bali ni uwezo wa kukaa sawa hata matatizo yanapokuwepo Leo ninaona amani kama chaguo Ninaweza kuchagua kutoharakisha hasira Kutohangaika sana na kutokubali kila wazo asai Likae moyoni Wazo hilo linanipa nguvu ya ndani na kunifanya nijisikia mwepesi Leo pia nina wazo zuri la kuishi kwa uwiano kati ya kufanya na kupumzika kati ya kuzungumza na kusikiliza kati ya kufikiri na kuhisi uwiano hunisaidia nisichoke sana na hunifanya nione maisha kuwa macho mawili Si upande moja tu Ninapopata uwiano hata siku ya kawaida inaonekana kuwa nzuri Wazo chingine lililonijia leo ni kutokujilinganisha sana na wengine Kila mtu ana safari yake, mwendo wake na muda wake Leo nimechagua kujitazama mwenyewe, kuangalia hatua zangu na kuthamini mendeleo yangu Hata kama ni madogo, hilo linanipa furaha ya ndani na kuniandolea shinikizo lisilo lazima Ninaweza pia juu ya kuifanya ya leo iwe raisi Sio kila siku lazima iwe na mipango mingi, wakati mwingine, siku nzuri ni ile ambayo inaenda tu kwa utulivu kula vizuri, kupumua vizuri, kufikiri vizuri na kupumzika, wazo hili linanifanya nione leo kama rafiki, si kama adui Leo nina wazo zuri la kuacha mambo mingine yaende Sio kila kitu lazima kuthibitiwe, kuna mambo ni bora kuyaacha yapite Unapokubali kuwa, hauwezi kuthibiti kila kitu, moyo unapata nafuu Wazo hilo linanifaya nijisikie mwepesi na huru Kwa ujumla, wazo langu zuri kwa siku ya leo ni kuishi kwa tulivu, kwa shukrani na kwa uelewa kuwa, hapa nilipo, kufurahia sasa na kuipa siku nafasi ya kuwa, nzuri bila kulazimisha Ninapo beba wazo hili nahisi furaha ya kawaida ile furaha isiyopiga kilele lakini ilio ya kweli Leo ni siku ya kawaida lakini kwa mawazo haya inanibadilika na kuwa siku nzuri Naitazama kwa tabasamu la ndani nikiwa mtulivu, nikiwa na amani na nikiwa tayari kuipokea kadri itavyokuwa.

Kazi ninaidhamini zaidi ni kazi inayo husisha kujenga kusaidia na kuleta dhamani ya lisi kwa watu. Iwe ni kwa mawazo, maarifa au vitendo. Inaidhamini kwa sababu sio kazi ya jina tu bali ni kazi inayo ugusa maisha ya mtu moja kwa moja hata kama ni kwanjia ndogo Kwangu, kazi bora si ili inayo zikika sana Bali, ili inayo fanyika kwa uaminifu, kwa subira na kwa moyo mzuri Ninaidhamini kazi inayo itajika wajibikaji na nidhamu kazi ambayo inakulazimisha uwe makini, ufuwati mpangilio na weshimu muda kazi ya ina hii unijenga binafsi, unifundisha kujisimamia, kueshimu ahadi na kuelewa kuwa matokeo mazuri uja kwa juhudi za taratibu Hata kama kazi ni ya kawaida, mradi tu inafanywa kwa bidii na uaminifu, kuwa na nii idhamani kubwa sana kwangu kazi ni naidhamini pia ni ile na yo usisha kufikiri na kutumia akili kazi na hiyo kupa nafasi ya kutatua matatizo, kupanga mambo na kufanya mamuzi haina hii ya kazi unifanya nijisikie hai ya kiakili unifanya nijue kuwa akili yangu inafanya kazi, inakua na inapanuka Kila changamoto inakua somo na kila suluhisho lilinakua atuwa ya mbele Ninaidhamini sana kazi inayo kupa nafasi ya kujifunza kila siku kazi yambayo haikuachi pale pale balina kufundisha mambo mapia kadri siku zinavyo kuenda Hata kama maendeleo ni madogo, mradi kuna kitu kipia kinacho ingia akilini hiyo kazi inakuwa ya maana kazi kama hiyo unifanya nisiwe mchovu wa maisha, bali niendelee kuwa na hamu ya kujiboresha kazi ninaeo ipenda ni kuhidhamini pia ni ile inayohusisha msaada kwa wengine kazi yambayo matokeo yake yanaonekana kwenye furaha Unafu au maendeleo ya mtu mwengine, inaweza kuwa kumsaidia mtu kuelewa jambo, kumpa muongozo, au kumraisishia maisha kwa njia fulani kazi ya aina hii hunipa fura ya ndani kwa sababu najua nimechangia kitu kizuri kwenye maisha ya mtu Ninaidhamini kazi naayo fanywa kwa minifu hata pale hakuna nae kuona kazi ambayo mtu anafanya kwa sababu ni sahihi, si kwa sababu anatazamwa hiyo aina ya kazi huwonyesha madili ya mtu, kwangu, hiyo ndiyo kazi ya kweli kazi inayotoka moyoni, si kwa shinikizo, bali kwa dhamira Pia naidhamini kazi naayo itaji subira Sio kila kazi inaleta matokeo ya haraka Kuna kazi ambazo zinaitaji muda, uvumulifu na imani kuwa jitihadi zako, hazipotei, kazi kama hiyo unifundisha kuwa maisha siyo mbiyo Bali ni safari, kila hatua, hata ndogo, inamchanganyiko waki kazi ninao idhamini zaidi ni ile inayo kupa heshima binafsi Unapofanya kazi na ukijua umeifanya vizuri, hata kama kuna aliye kusifu, ndani yako unajua hiyo hisia ya kuridhika ni muhimu sana, unafanya nijisikie, nimekamilisha wajibu wangu na unipa amani ya moyo Ninaidhamini pia kazi inayo kuwezesha kuwa mkweli, kazi yambayo haitaji ujanja, ujanja wa kuduru wengine au kujidaraa wewe mwenyewe kazi yambayo unaweza kufanya kwa wazi, bila kujificha, bila hofu, hiyo aina ya kazi unifanya nijisikia huru na mwenyewe, amani Kuna kazi nyingine ni nayo idhamini, nayo ni kazi ya kujitengeneza mwenyewe, kazi ya kubadilisha tabia, kufikiri vizuri, kuwa na nidhamu na kujifunza kuthibitisia Hii ni kazi ya ndani na ni kazi ngumu sana lakini ya damani kubwa ukijifanyia kazi hii kazi nyingine zote huwa raisi zaidi ni naidhamani kazi na heshimu uhiyano wa maisha kazi yambayo haichukui Kila kitu hadi kukufanya umesawo wewe mwenyewe kazi bora ni ile unayewa kuruhuzu kufanya wajibu wako lakini pia ikupe nafasa kupumzika kufikiri na kuishi Uyano huu unifanya nione kazi kama sehemu ya maisha siyo adui wa maisha kazi ninaidhamini zaidi pia ni ile inayokupa maana si pesa tu pesa ni muhimu Lakini kazi sio na maana unichosha haraka kazi enye maana unifanya niyamke nikiewa na sababu Hata kama siku si rahisi inanipa mwelekeo na unifanya nijisikia kuwa ni nachofanya kinamchango Ninaidhamini kazi inayo fanyika kwa utulivu na umakini Sio lazima iwe ya haraka au ya makelele kazi inayo fanyo taratibu kwa mpangilio na kwa umakini mara nyingi huwa na matokeo mazuri aina ya kazi unifundisha Kudamini mchakato Si matokeo peke pia ninaidhamini kazi inayojenga tabia njema kazi inayo kufundisha kuajibika kuwa mnyenyekevu na kuheshimu wengine Tabia hizi yaziji zenyewe Ujengwa kupitia kazi tunazo ufanya kila siku Ndiyo maana naona kazi kama shule ya maisha Kwaujumla kazi inayo idhamini zaidi ni ile inayo niweka sawa andani yangu na pia kuleta faida anje kazi inayo jenga akili moyo na mausiano kazi inayo nifanya nijisikie ni nadamani ni na nipo sahihi na nipo kwenye njia yangu Haijalishi ni kazi gani ha saa mradi tu inifanye nijisikie nimekua ni mechangia na nipo hai.

Ndiyo, nimewai kulima. Nina uzoefu wa kulima ni kitu ninacho kidhamini sana kwa sababu kimenifundisha mambo mengi ya maisha kwa vitendo. Kilimo kwangu sio tu kuchimba aradhi na kupanda mbegu, bali ni somo la subira nidhamu na kuelewa mzunguko wa maisha. Kila mara ninapo kumbuka kulima, nahisi utulivu fulani na furaha ya ndani. Kwa sababu ni shughuli inayo mrudisha mtu kwenye msingi ya maisha. Nilipoanza kulima, haikuwa kwa mpango mkubwa sana. Ilikuwa ni kwa kujifunza taratibu, kuona ardhi, kuishika na kuelewa kuwa kila kitu kuna hitaji muda waki Kulima kunanifundisha kuwa huwezi kuharakisha matokeo Unapanda leo lakini huvuni leo, hilo ni somo kubwa sana ambalo limekaa moyoni mwangu maisha pia yako hivyo, unapanda juu juhudi leo, matokeo huja baadaye Ninakumbuka vizuri jinsi kulima kunavyo hitaji subira ya hali ya juu Baada ya kupanda mbegu unangoja unaangalia ardhi ikila siku unaona kama kuna dalili za mimea kuchomoza Wakati mwingine unahisi kama hakuna kinacho endelea lakini chini udongo kuna mabadiliko makuba yanaendelea hilo hunifundisha kuwa hata kama sioni matokeo mara moja haimaanisha hakuna kinacho tokea Kulima pia kunanifundisha uwajibikaji Ukipanda, lazimu uangalie mimea, uondoe magugu, uangalie maji na ulinde mimea isiharibike Ukitelekeza shamba, matokeo yake yanaonekana wazi Hili hunifanya nitambue kuwa kila kitu unachokianza maishani kinahitaji uangalizi Hakuna kitu kinacho kua chenyewe bila juhudi endelevu Wakati wa kulima, unajifunza pia unyenyekevu mbele ya mazingira Kuna mambo yapo nje ya uwezo wake Unaweza kufanya kila kitu sawa lakini mvua ikikosekana au kizidi matokeo hubadilika Hilo hunifundisha kukubali kuwa si kila kitu kiko mikononi mwangu Nafanya wajibu wangu halafu naacha mengine yaende kwa wakati waki Hilo hunipa amani ya moyo Kulima hunifanya nijisikie karibu sana na asili kushika udongo wa mkono, kuona mimea ikikua, kusikia harufu ya arthi yenye unyenyevu yote hayo huleta hisia ya uhai ni kama kukumbushwa kuwa sisi pia ni sehemu ya mzunguko huu wa asili. Hisia hiyo hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye shukrani. Pia kulima hunifundisha dhamani ya chakula. Unapo lima mwenyewe unaelewa vizuri safari ya chakula kutoka ardhini hadi mezani. Unajua kazi iliyo wekwa, muda uliyo tumika na subira iliyo hitajika. Ile hunifanya niheshimu sana chakula na kuepuka kupoteza ovyo. Kila tonge linakuwa na maana zaidi. Kuna wakati wa kulima ambapo kazi ni ngumu kimwili, kuchimba, kupalilia, kubeba maji, vyote vinahitaji nguvu. Lakini hata katiko uchovu huo, kuna furaha fulani ni uchovu wa maana, uchovu unao kufanya ulale vizuri na unao kufanya ujisikie umetimiza kitu. Kulima hunifanya nijisikie hai kimwili na kiakili. Kulima pia hunifundisha nidhamu ya ratiba. Kuna wakati wa kupanda, wakati wa kupalilia na wakati wa kuvuna. Ukikosa muda sahihi, mambo yanaharibika. Hilo hunifundisha kuwa muda ni muhimu sana katika kila jambo kufanya kitu kwa wakati wake huleta matokeo mazuri Wakati mwingine kulima hunipa nafasi ya kukaa kimya na kufikiri Unapo kuwa shambani hasa ukiwa peke yako mawazo yanakuja kwa utaratibu Unafikiri juu ya maisha, mipango na malengo Hakuna kelele nyingi, hakuna haraka, ni wewe Ardhi na kazi unayofanya huu ukimya hunijenga sana ndani yangu Kulima pia hunifundisha kudhamini matokeo madogo kuona chipukizi dogo likichomoza kutoka ardhini kuna leta furaha kubwa sana ni kitu kidogo lakini maana kubwa Hilo hunifundisha kufurahia hatuwa ndogo ndogo za maendeleo katika maisha Badala ya kusubiri mafanikio makubwa pekee Nimejifunza pia kupitia kulima kuwa kila mbegu ina uwezo wake Sio mbegu zote zinakua kwa kasi sawa zingine huchukua muda mrefu zaidi zingine huchukua haraka Hilo hunifanya niwaangalie watu kwa macho tofauti Kila mtu ana mwendo wake na hiyo ni sawa kabisa Kulima hunifundisha uvumilifu mbele ya changamoto Kuna wakati mazao yanashambuliwa mazao yanashambuliwa au hali haiko sawa Lakini badala kukata tamaa unatafuta njia ya kurekebisha kujifunza na kujaribu tena Hilo ni somo muhimu sana la maisha kushindwa si mwisho bali ni sehemu ya mchakatu Baada kuvuna kuna hisia kuridhika isiyo elezeka kuona matunda ya kazi yako ni furaha ya kweli Unajua ulianza na ardhi tupu ukafanya kazi, ukasubiri na sasa unona matokeo hisia hiyo hunifanya nijisikie nimefanikiwa hata kama mavuno si makubwa sana Kwa ujumla kilimo sio tu shughuli ya kimwili kwangu, bali ni shule ya maisha imenifundisha subira nidhamu unyenyekevu na matumaini.